Chakula ninapenda zaidi ni kuku. Kuku fry. Alafu pia ya chakula yenye napenda sana pia ni chakula inaitwa nyama choma. Kwa sababu ni chakula zinasaidia mwili na zinakuongeza nguvu. Na ukisha dishi tu hivi, unasikianga tu umeshiba na zinakushibisha vizuri sana.

Napenda chakula iko na mafuta. Chakula haina mafuta si chakula tamu. Kwanza hata utamu wa chakula inakuanga kwa mafuta sana sana adi nyama. Nyama huwa inabamba kwa sababu ya mafuta yake. Hivo napenda chakula iko na mafuta. Adi chakula haina mafuta si tamu mara mingi.

Ee napenda kucheza ngoma sana kwanza kutoka nikuwe mdogo nimekuwa nikipenda kucheza ngoma na sana sana ngoma zozote ama zile ngoma za hip-hop hip-hop ndo mi napenda kudansi sana juu hiyo ndo yenye nimezoea kutoka nikuwe mdogo.

Napenda mikutano ya kazi mikutano ambayo iko na mwelekeo mkutano ambayo iko na sababu ya hiyo mkutano kufanywa. Na mkutano ambayo baada ya hiyo mkutano kuisha kuna kitu ambayo kuna kitu yenye nitapata juu. Kwa kutumia masaa yangu kuenda kwa hiyo mkutano kwa hivyo napenda sana mkutano ya kazi mkutano ya pesa.

Eee napenda kuangalia nyota kwa sababu nyota zinakuwanga smart na huwa zinashine na venye huwa zinakuwanga ndogo na ziko mbali kuna venye huwa zinafurahisha macho. Eee napenda kuangalia nyota sana na siku moja hata ninge penda kuangalia ikiwa karibu.

Napenda kupiga picha kwa sababu ukipiga picha ni kama kukumbuka venye hiyo wakati ilienda na vitu zenye mlifanya hiyo time. Sasa inawacha na mkumbusho ni kama memories ya vitu zenye mlifanya kwa hivyo napenda kupiga picha.

Wakati wa jua kali, napenda kutoa shati, ndo kwanza hiyo joto itulie, ipungue kwanza, nikisha toa shati, napenda kukunywa maji baridi, na napenda kutoa nguo zote, hiyo ni kama niko kwa nyumba, kama niko inje, napenda kutulia chini ya mti kwa kivuli kwanza hiyo jua, kwanza ipungue.

Chakule yenye napenda kukula ni nyama choma. Na naipenda kwa sababu ni tamu. Na ukikula nyama choma unasikianga ni kuna venye inaingia kwa meno. Kuna venye sanasana nyama choma ya ngombe. Hiyo ndio inakuanga tamu. Mwenye alinielezea kuhusu chakula hiki ni mama angu. Na mara ya mwisho yangu kuikula nyama choma ni wiki kama mbili zilizopita.

Ee ndiyo napenda kula popcorn sana sana nikiwatch film filamu ama movie sana sana aina ya anime ee music miupenda kula popcorn ama pia nikiwa na marafiki ama nikiwa na rafiki yangu wa kike tukiona kitu kwenye televisheni nakulanga popcorn.

Kumbukumbu yenye niko nayo ya kutisha ni siku moja nilikuwa kwetu nyumbani kwa mamangu. Nikiwatch tv saa nane usiku kidogo kidogo nikasikia gate imeguzwa. Nikawasha taa. Taa ilikuwa imewasha kuangalia nje naona mwizi na panga kubwa mpya. Ameigia kwetu hiyo story ntakuja kuwamalizia siku ingine.

Mafanikio binafsi yenye nathamini kazini ni kama kukuwa mfanyikazi bora kabisa kwa kazi mzima ama kukuwa mfanyikazi mwenye analipwa pesa mingi kwanza ka ni kazi yenye mnafanya ni kazi yenye tunaita commission work. Kama ni kazi ka hiyo ni poa juu, we ndo uko juu. Kwa hivyo mafanikio nathamini ya kazi ni kibinafsi ni kudumisha amani. Kile mtu akuwe na peace halafu kufanya kazi yenye ni poa. Kufanya kazi ya kupendeza kazi yenye haina shida.